Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa tahadhari, kuna wakati unakuta wazo moja linakufungua macho au linakupa mtazamo mpya kabisa, lakini pia nimejifunza kutochukua kila kitu moyoni, kwa sababu watu huongea kutoka uzoefu tofauti, mwishowe wanachagua yale yanayojenga, na kuyaacha yanayochosha, ili kulinda amani ya moyo.

Napenda hali ya hewa yenye jua dogo lakini yenye upepo mzuri. Sio kali sana. Hii inakupa hisia ya utulivu. Kama mwili unakumbatiwa kidogo na asili. Na akili inapata nafasi ya kupumzika. Mara nyingine napenda mvua ya taratibu. Ikinyesha pole pole huku nikikaa chini ya kikombe cha chai. Kila hali ya hewa ina uzuri wake. Ila zile zinazo kuletea amani ndani. Ndiyo ninazo thamini zaidi.

Ningependa kuitembelea Japan. Inanivutia kwa mchanganyiko wake wa kipekee kati ya utamaduni, wa zamani na teknoloji ya kisasa. Napenda mawazo ya utulivu ya bustani za samurai, mandhari ya milima yenye theluji, na pia vyakula vyao vya asili. Pia ni nafasi nzuri ya kujifunza maisha kwa mtazamo tofauti, uwezekano wa kuona jinsi watu wanavyo shirikiana kwa heshima na ni dhamu. Ni kama kuingia katika hadithi yenye rangi nyingi tofauti.

Napenda lea zaidi mfumo wa Android. Kuna ule uhuru unaokupa wa kupanga simu yako kwa mtindo unaokufaa. Kama vile kupanga nyumba yako mwenyewe. Napenda kubadilisha mipangilio, programu, hata muonekano kulingana na mahitaji ya siku. Inanifanya nijisikie niko uhuru na kifaa changu. Si kama kina niongoza, bali mimi ndiye ninayekitumia kwa namna inayo nirahisisha maisha.

Mimi napendelea suruwali kwa sababu ni rahisi sana na inakaa vi zuri kwa shuguli nyingi. Inanipa uhuru wa kutembea, kukimbia kidogo au kufanya kazi bila kuzuhiliwa. Lakini pia najua sketi zina uzuri wake, hasa pale unataka kuwa na mtindo, watofauti au hisia utulivu. Kwa kawaida napendelea kile kinacho nifanya na jisikie huru na niko tayari kwa kila shuguli ya siku.

Maranyingi natumia kompyuta zaidi kwa kazi za mawasiliano, hii inajumuisha kuandika ripoti, kupanga ratiba, kutuma baruapepe na kujifunza vitu vipya mtandaoni. Lakini pia maranyingine hutumika kwa burudani kidogo kama kusoma makala au kutazama video fupi za kujifunza. Kwa mimi, kompyuta ni zana inayorahisisha maisha ikinipa na fasi ya kufanya mambo kwa haraka na kwa ufasaha.

Kitu kinachonifanya nicheke ni pale mtu anaposema kitu kidogo lakini kilicho na akili au pale tukicheka pomoja na marafiki kutokana na tukio dogo la kawaida Mara nyingine ni kuona kipande cha ucheshi kilicho halisi kwenye maisha ya kilasiku kama mtoto akijaribu kufanya jambo na kufeli kwa upole hicho cheko siyo lazima kiwe kikali na furaha ya kweli inayo toka ndani kikufanya ujisikie tulivu na kushirikiana na wengine.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini ningependa kumufuga ndege mdogo kama parrot au kanseri. Ndege hawa wanaakili, wana sauti nzuri na mara nyingine unaweza kujifunza kidogo kutoka kwao. Pia nifuraha kuona wanavyo hama kwa uhuru ndani ya nyumba, wakicheza na kuimba na unanipa hisia ya utulivu na marafiki wakipekee nyumbani.

Kwa kawaida na lala takribani masaa saba hadi manane kwa siku, kulingana na ratiba ya siku hiyo, ninajitahidi kulala mapema, ili mwili wangu upate kupumzika vizuri na akili iwe safi, lakini pia najua si kila usiku hua sawa, kuna wakati na lala kidogo zaidi na kuamka mapema au kuchelewa kidogo. Muhimu ni kuwa na usingizi wa kutosha ili kuanza siku mpya kwa nguvu na utulivu.

Maranyingi napata habari kutoka vyanzo vya kuaminika kama televisheni, radio na magazeti, ili pia nitumie mtandao kwa makala za habari na ripoti za sasa. Kwa mfano, kama nataka kuelewa matukio ya dunia au mambo ya jamii, nitatazama vyanzo vyenye sifa nzuri, ili nione picha kamili na sahihi, pia napenda kusikiliza maoni ya watu wengine. Lakini kwa tahadhari ni kitafuta yale yanayo ongeza ufahamu badala ya kuchanganya akili.

Napenda keki yenye ladha ya asili lakini si tamu sana. Kama vile keki ya karoti au ya chokoleti ya wastani. Kuna raha ya kunusa harufu yake kabla ya kuikata. Na kila kipande huletea utulivu kidogo. Mara nyingine nakula nikiwa na chai au kahawa. Ikafanya mlo mdogo kuwa sherehe ya hisia. Keki sio tu chakula kwangu. Ni wakati wa kufurahia pole pole na kushirikiana na wengine.

Ninapenda mwezi wa oktoba zaidi, huo ni wakati ambapo hewa huanza kuwa ya baridi kidogo, lakini si kali sana. Na asili inabadilika rangi taratibu. Kuna utulivu fulani katika siku zake, ukitazama jua linaposhuka taratibu na mwendo wa maisha unapokuwa polepole zaidi. Pia ni mwezi mzuri wa kufikiri, kupanga malengo mapya na kushirikiana na watu kwa utulivu bila haraka nyingi.

Masomo yangu mara nyingi yali kuzunguka katika taaluma na maisha ya kila siku. Nilipenda sana somo la historia kwa sababu lilinifundisha kuelewa matukio ya zamani na jinsi yanavyo athiri maisha yetu leo. Pia nilipenda sayansi kidogo hasa kuelewa asili na mwili wa binadamu. Lakini zaidi ya vitabu nilijifunza pia kupitia uzoefu, kujaribu, kufeli kidogo na kujifunza kutoka kwa wengine. Hapo ndipo somo lina anza kuwa halisi na linafanya maana zaidi.

Mara nyingi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, nakipata chakula safi, kilicho tayari, kina ladha ya asili, na mwili unajisikia mwepesi baada ya kula. Sio kwamba nachukia vyenye mafuta la hasha, lakini napendelea ile hisia ya mwili kuwa safi na akili tulivu, hasa wakati wa mchana au kabla ya kuanza kazi, hapo napata raha ya kweli bila kusumbuliwa na uzito wa chakula.

Ningependa kuwa na uwezo wakusikiliza na kuelewa hisia za wengine kwa undani zaidi. Sio tu maneno wanayoyasema bali vile wanavyo hisi indani. Hii ingenisaidia kuungana na watu wa njia ya kweli zaidi Pia ningependa kuwa na uvumilivu wa aina ya juu ili hata changamoto kubwa zisinichanganye au kunikosesha amani ya moyo. Kwa kweli, hizi ni uwezo zinazofanya maisha ya kila siku kuwa tulivu na yenye maana zaidi.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama taratibu kutokana na masomo na kazi kama watu wengi wanavopitia. Lakini bado ninauhusiano wakaribu sana na nyumbani kwa sababu ndiko niliko jifunza misingi ya maisha. Kila nikirudi, kuna ile hisia ya kumbukumbu na mzizi. Inanifanya nijikumbuke nilipotoka na kunipa nguvu ya kuendelea mbele.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni ile inayohimiza uwazi na heshima kazini. Ukiwa na uwazi, kila mfanya kazi anajua majukumu yake, matarajio na jinsi ya kushugulikia changamoto. Heshima ni muhimu sana kwa sababu inaunda mazingira ambapo kila mtu anajihisi tabithi na kuthaminiwa. Pia ninathamini sera zinazo sisitiza ushirikiano na maendeleo binafsi. Kwa sababu zinafanya kazi kuwa zaidi ya jukumu inafanya kuwa sehemu ya kitu kikubwa.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kuchukua muda kidogo wa utulivu. Mara nyingi nikiwa na kikombe cha chai au maji, nikitafakari kidogo siku iliyopita. Mafanikio, changamoto au mambo madogo ya furaha. Wakati mwingine nasoma kidogo au kusikiliza muziki wa polepole, hii inanisaidia akili kupumzika, mwili kuwa tulivu na kuingia usingizini bila presha. Tayari kwa siku mpya.

Napenda sanaa ya picha na michoro yenye hisia na ujumbe wa ndani. Sanaa inayoweza kuwasilisha hadithi bila maneno, ikikusukuma kutafakari au kuhisi kitu fulani. Mara nyingine napenda michoro ya halisi, mandhari, wanyama au maisha ya kila siku, kwa sababu hunirudisha kwenye utulivu na kunisaidia kuangalia dunia kwa mtazamo tofauti. Sanaa kama hio ni kama dirisha la kuona mawazo ya wengine kwa njia ya kipekee.

Usiku kabla ya kulala napenda kupunguza kelele na ku, kushusha mwendo wa mawazo yangu. Mara nyingi na kaa kimya, nikisoma kitabu kidogo au kusikiliza muziki wa pole pole, wakati mwngine nakunywa kikombe cha chai au maji, nikitafakari siku iliyopita na kupanga kidogo mapema kwa kesho. Hii inanisaidia mwili kupumzika, akili kuwa tulivu na kulala kwa amani bila presha nyingi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na maombi ya kila siku. Ni pale napo kila kitu kinapokuwa kime changanyikana ndani ya moyo kinapata utulivu. Maombia yananisaidia kuunganisha kile ninachokifanya na maana ya maisha yangu na imani hunipa ngufu ya kukabaliana na changamoto bila hofu. Pia hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi na sio nikitegemea kila kitu peke yangu.

Napendelea viatu vilivyo rahisi na vinavyofaa kwa shughuli nyingi kwa kazi au matembezi nikipenda viatu visivyo na masharti mengi, vinavyonipa uhuru wa kutembea kwa muda mrefu bila maumivu, lakini pia napenda viatu vya kisasa kidogo mara nyingine. Hasa pale ninapohitaji kuonekana vizuri kidogo au kushiriki kwenye hafla ndogo kila kimoja kina wakati wake Lakini uhuru na starehe ni muhimu zaidi kwa angu.

Napenda kufanya mambo rahisi na marafiki zangu, hasa kukaa pamoja na kuzungumza bila haraka. Tunaweza kunywa chai, kucheka kuhusu mambo ya kawaida au kutembea tutu kitazama mazingira. Wakati bwingine ni kusikiliza muziki au kutazama mechi pamoja. Kilicho muhimu kwangu sishughuli yenyewe, bali ule ukaribu ile hisia ya kuahuru kuwa wewe bila kujifanya.

Ndiyo, niliwahi kuona bahari mara chache na uzoefu huo ulikuwa wa ajabu sana. Niliketi kando ya pwani, nikitazama mawimbi yakipiga mwamba kwa nguvu na upepo ukinipiga usoni. Kuna utulivu na hofu kidogo mchanganyiko kama ulimwengu wote unapokea na kukufundisha unyenyekevu. Siku hiyo, nilikumbuka kuwa dunia ni kubwa na kwamba kila tukio dogo la maisha ni sehemu ya hadithi kubwa zaidi.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima na upendo mkubwa nawaona kama walimu na marafiki pia. Wamenifundisha mahadili, uvumilivu na jinsi ya kushughulika na changamoto za maisha. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza nikisikiliza hadithi zao za zamani na mara nyingine wananipatia ushauri wa kweli bila masharti. Hapo napata nguvu na muongozo wa kuishi maisha yenye maana.

Kwa kweli napendelea ugali zaidi, hasa ukiwa wa moto na mboga au samaki pembeni, ugali una ule uzito na utulivu fulani, unakufanya ujisikie umeshiba kwa maana halisi, unanikumbusha nyumbani, kukaa mezani na familia, tukizungumza pole pole. Wali nao ni mzuri, hasa kwa mabadiliko, lakini ugali una nafasi ya kipekee moyoni, ni chakula chenye mizizi na kumbu kumbu.

Mara nyingi asubui nakula chakula cha kawaida lakini kinachonipa nguvu. Kama mayai, chapati kidogo au uji kidogo. Hii inanisaidia kuanza siku nikiwa na mwili tayari na akili safi. Mara nyingine nakunywa chai au kahawa kidogo kando, ikinisaidia kuamka pole pole. Kwa mimi, chakula cha asubui sio tu lishe, bali ni mwanzo wa siku kwa utulivu na mwelekeo mzuri.

Kwa kawaida, naenda mahali pa ibaada mara moja kwa wiki, hasa mwishoni mwa wiki, ni muda ninaotumia kujitenga na kelele na za maisha, kusikiliza na kujirekebisha ndani, wakati mwingine nikiweza, nitaenda pia katikati ya wiki kwa ibada fupi, inanisaidia kueka mizani ya maisha sawa na kukumbuka yalio muhimu zaidi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayosimulia safari ya mtu anayejitafuta katikati ya changamoto za maisha Kila mara nikiitazama na jikuta nikitulia na kufikiria maamuzi yangu mwenyewe Kuna namna inavyo kuonyesha kwamba kushindwa si mwisho bali ni darasa Inanigusa kwa sababu sio kelele ni ya taratibu na ujumbe wake unabaki moyoni hata baada ya skrini kuzimwa.

Kwa kawaida nafanya mazoezi ya mwili marakadhaa kwa wiki, hasa yale mepesi kama kutembea kwa haraka, kujinyoosha, au mazoezi ya kupumua. Sio lazima yawe mazito sana. Chamuhimu ni kuufanya mwili uendelee kuwa hai na akili ibaki tulivu, hata dakika chache kwa siku zinaweza kuleta tofauti kubwa.

Mara nyingi natumia programu zinazonisaidia mawasiliano na kazi za kila siku kwa mfano, whatsappu, kwa mawasiliano ya haraka, youtubu, kujifunza kupata mahubiri, mafunzo au burudani, google chrome, kutafuta taarifa ya kusoma, google docs, kuandika mawazo na kupanga kazi au kalenda, kupanga ratiba ya siku ya wiki. Kwa kifupi napenda programu zinazorudisha thamani zinanisaidia kujifunza, kupanga maisha na kuwasiliana vizuri.

Ndiyo, mara nyingi napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa asubui au jioni baada ya siku ndefu yananisaidia kupumzisha mwili, kupunguza msongo na kunipa hisia ya utulivu Lakini siku za joto sana, maji ya wastani au baridi nayo huwa fresh kabisa.

Leo hapa Nairobi, Kenya, hali ya hewa ni ya joto kidogo na mawingu mekundu taratibu mchana na joto kufika ya nyuzi isinte ishirini na sita takribani leo mchana. Jioni inaonekana kuwa na mawingu na upepo mkali kidogo huku joto likipungua hadi chini ya nyuzi kumi na nne usiku Hali hii inamaanisha kunaweza kuwa na mwangaza wa jua usiku wa mchana na upepo unaosababisha iwe laini zaidi baada ya machweo Kwa kifupi, siku yenye mwanga mwingi lakini pia mawingu kidogo na hewa itakuwa nzuri kwa shughuli za nje kabla ya jioni.

Kama nikiwa nikitafakari kuhusu hilo, mimi ningesema timu bora ya mpira wa kiragbi ya kimarekani New England Patriots Lakini kwa kweli, ninapozungumzia ragbi, sio futiboli ya marekani ni tofauti kidogo Hata hivyo, marekani haijawahi kushika nafasi kubwa kwenye ragbi duniani Lakini timu ambayo imejulikana sana na enye umarufu ni USA Eagles ambayo ni timu ya kitaifa ya marekani Kipengele cha kuvutia ni kwamba timu hii inajumuisha wachezaji kutoka asili mbalimbali za michezo Kwa mfano wengi walikuja kutokea kwenye futiboli au soka na wanapambana sana kwenye mechi za kimataifa Nikikumbuka nilipo waona wakicheza mara ya kwanza nilishangaa jinsi nguvu na ustadi wao unavyo unganishwa na mbinu za kucheza rugby Inajikuta mtu akijifunza kitu kipya kwa wakati kutoka kwao Hivyo ingawa marekani sio powerhouse kama New Zealand au South Africa USA Eagles wanastahili heshima kwa bidii na moyo wao wakupambana ni timu enye roho ya kujituma na kushinda changamoto kubwa.

Nikisema ukweli simu yangu imekua kwa msaidizi wa karibu sana katika maisha ya kila siku Naitumia kuwasiliana na familia na marafiki hasa kupitia simu na ujumbe wa kawaida kwa sababu sauti ya mtu inafaraja yake Pia napenda kusikiliza podcast au mahubiri ni kiwa safarini inanisaidia kufikiria na kujifunza taratibu lakini nimejifunza pia kujipa mipaka kuna nyakati naiweka chini kabisa ili nipate muda wa utulivu kuzungumza ana kwa ana au kutafakari tu kimya kimya hapo ndipo najihisi niko hai zaidi.

Kwa upande wangu, kifaa ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Si kwa sababu ya mitandao tu, bali kwa sababu imekuwa kama daraja la maisha yangu. Ndani yake kuna mawasiliano na watu ninawapenda, kumbukumbu za picha, ratiba zangu, hata nyakati za utulivu ninaposikiliza mziki au neno la kuitia moyo. Ukiwaza kidogo, ni kama daftari. Redio na simu ya zamani, vyote vimeungana sehemu moja. Inanisaidia kubaki nimeunganishwa lakini pia najikumbusha nisiruhusu inimeze kabisa.

Mimi binafsi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ya urahisi wake. Ukiwa na simu tu, habari zinakufikia papo hapo. Hata ukiwa safarini au nyumbani umechoka. Lakini bado nina upendo fulani kwa gazeti la karatasi. Hasa nikikumbuka zile asubuhi za zamani. Ukikaa kimya na chai. Ukipitia kurasa pole pole. Habari mtandaoni ni haraka. Gazeti ni utulivu. Kwa hiyo, ingawa macho yangu yako mtandaoni zaidi siku hizi, moyo wangu bado unaelewa thamani ya gazeti.

Kuna kitu ambacho nimekua ni kitamani kujifunza na hicho ni kupiga ala ya muziki, hasa gitaa. Kuna namna muziki unavyogusa hisia bila maneno mengi na nafikiria ingekua njianzuri ya kujieleza baada ya siku ndefu. Pia ningependa kujifunza luga mpya kwa sababu kila luga huleta mtazamo mpya wa maisha. Unapojifunza kitu kipya, unajisikia kama unajifunza ukurasa mwingine ndani yako na hilo hunipa hamasa sana.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni kitu ambacho kila siku hunipa utulivu fulani. Kutoka pale, ninaona miti ikikuwa pole pole, wingu linalopita taratibu na watoto wakicheza kwenye mtaa Mara nyingine, jua linapochomoza na kuangukia nyasi. Unapata rangi nzuri za dahabu na kijani na kunifanya nikumbuke jinsi maisha ni nzuri hata kwenye mambo madogo, hapo ndipo napata nafasi ya kutafakari kunywa kahawa yangu pole pole na kushukuru kwa siku nyingine mpya.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kuunda mazingira ya kazi ambayo watu wanahisi, wanathaminiwa na kushirikiana kwa kweli. Ningependa kuona timu yangu ikikuwa pamoja, kila moja akijua nguvu na udhaifu wake na tunapambana pamoja kufanikisha malengo makubwa. Pia nina ndoto ya kuanzisha miradi yambayo itasaidia jamii yetu kwa namna moja au nyingine. Sio tu kuleta faida bali pia kutoa nafasi za kujifunza na kuendeleza vipaji vya watu. Kwa kifupi, ni kuwacha alama chanya ambao inagusa maisha ya wengine.

Wakati ninapohisi wasiwasi, kwanza huwa napumzika kidogo nikijaribu kupumua kwa kina na kutuliza mawazo yangu. Mara nyingine napenda kutembea nje kuona mazingira au kusikiliza muziki ambao unanifanya nijisikie tulivu, pia napata faraja kuzungumza na mtu ninaye mwamini kumweleza mawazo yangu kwa sababu mara nyingi kuzungumza huondoa mzigo fulani. Kwa kweli ni mchakato wa kidogo kidogo Lakini hunisaidia kurudisha utulivu na kuendelea mbele bila kuzidiwa na hofu.

Mimi ninapenda kutazama michezo ya mpira wa miguu. Hasa ligi ya uingereza na mashindano ya kimataifa. Kuna kitu cha kipekee kuhusu shauku ya mashabiki. Lengo linalopatikana kwa dakika za mwisho. Na jinsi wachezaji wanavyobadilisha mchezo kwa mbinu zao. Pia mara nyingine napenda kutazama basketboli. Hasa mchezo yenye kasi na hila za kucheza za ajabu. Kwa kweli, sio tu ushindani unaovutia. Bali pia hadithi za wachezaji, jinsi wanavyo pambana kushinda changamoto na kuonyesha moyo wa kweli. Hizo ndizo zinazonifanya nisiache kuangalia.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kuongea. Kwa sababu mazungumzo yana uhai wake, unapoongea sauti hubeba hisia, mapumziko madogo, hata tabasamu linasikika. Inanifanya nijisikia karibu na mtu, ninayezungumza nae, kama tuko sebuleni tunashiriki hadithi. Lakini pia naandika, hasa ninapotaka kupanga mawazo yangu pole pole, kuandika hunipa nafasi ya kutulia, kuangalia ndani zaidi, hivyo ningeweza kusema kuongea ni moyo wangu, kuandika ni utulivu wangu.

Ndio, na wafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani, sio kwamba tunakaa kila siku pamoja, lakini kuna ile hali ya kujuana, kusalimiana asubuhi au jioni, kuulizana hali kidogo, unajua wakati mwingine ni mazungumuzo mafupi tuu ya uzio au barabarani, lakini anajenga ukaribu. Inanifanya nijisikie niko sehemu ya jamii, si mtu anaipita tu Hata kujua jina la jirani mmoja, au wawili kunaleta hisia ya usalama na mashikamano.

Ninapofurahia kuwa nyumbani mara nyingi napenda kufanya mambo ya taratibu bila presha naweza kukaa kimia kidogo ni kisikiliza muziki laini au sauti za kawaida za nyumbani wakati mwingine napika chakula rahisi kile kinachonirudisha kwenye kumbukumbu za nyumbani za zamani. Pia napenda kukaa tu sebuleni ni kitafakari siku ilivyo pita. Nyumbani kwangu ni mahali pakupumua pakujirudisha kwenye mstari kabla ya kesho.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini sio kwa muda mrefu sana, kwangu huwa ni njia ya kupumzisha akili, hasa baada ya siku ndefu, naweza kucheza kidogo, nishike control, nijitose kwenye dunia nyingine kwa dakika chache, inanikumbusha utoto, zile nyakati za kucheka na marafiki bila mawazo mengi, lakini pia najua wakati wakuacha, kwa sababu napenda sana maisha halisi na mazungumzo ya ana kwa ana.

Ninaposhughulikia wateja, jambo la kwanza huwa ni kusikiliza kwa makini kwa sababu mara nyingi mtu anataka kwanza asikike. Najitahidi kuwa mtulivu na mkweli hata kama kuna changamoto kwa sababu sauti namna unavyojibu vinaweza kutuliza au kuwasha moto. Pia napenda kujifunza kutoka kwa kila mteja maana kila mazungumuzo hunifundisha kitu kipya Mwishowe, lengo langu huwa ni aondoke, akihisi ameheshimiwa hata kama suluhisho halikuwa rahisi.

Kwa kweli, siwezi kusema napenda sana kuzungumza kuhusu siasa, lakini sio kwamba nazikwepa kabisa. Nazichukulia kama mazungumzo yanavyo hitaji utulivu na heshima kwa sababu kila mtu anamtazamo wake. Ni kizungumza kuhusu siasa, napenda zaidi kuangalia namna zinavyo nigusa maisha kwa kawaida ya watu kwa ajira au huduma. Si mjadala ya kelele bali ile ya kuelewana na kufikiriana kwa kina.

Mimi hupendelea kufua nguo mara mbili kwa wiki, hii inatoa muda wa kutosha kukusanya nguo zote zilizochakaa, pia hunipa nafasi ya kupanga vizuri vile vitakavyokauka. Wakati mwingine, ikiwa nguo zimechafuka sana au kuna tukio maalumu, napenda kuzifua haraka. Kwa kweli, ni njia ya kudumisha utulivu nyumbani na kuondoa harufu yoyote ya kujaa nguo zisizo safi.

Nikimtazamia mtu anayeanza kazi, ushauri wangu mkubwa ni kuwa mvumilivu na kuwa tayari kujifunza kila siku Kila kazi inachanga moto zake, na mara nyingi si rahisi mwanzoni Lakini mkitumia kila fursa kujua jinsi mambo ya naviofanya kazi, kujenga usiano na wenzako na kuonyesha bidii, mambo huwanza kuenda vizuri, pia usisite kuuliza maswali Kwa sababu kuliza hakutafsiri udhaifu bali unajitahidi kuelewa vizuri mwisho kumbuka kusherehekea mafanikio madogo kwa sababu hayo hujenga motisha kubwa.

Kila siku mimi hutumia mchanganyiko kidogo, maranyengi napenda basi au matatu, hasa nikisafiri kwenda kazini au kwenye soko, lakini wakati muingine nikihitaji haraka au nafasi ni ndogo, napenda kutembea kwa migu kidogo, kwa sababu kuna nipa nafasi ya kufikiria na kuangalia mazingira. Kwa kweli, mchanganyiko huu unanifanya nijisikie nimeunganisho na jami, lakini pia unaniwezesha kupumua, kupata muda wa utulivu nikiwa safarini.

Mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa utulivu kidogo, sio kelele nyingi. Mara nyingi huwa na familia, tukila chakula kizuri, kuzungumza na kucheka pamoja. Kisha nikae kidogo nikitafakari mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na kile kinachotaka kuboresha. Na mara nyingine nikipata nafasi na ninaenda nje kidogo kuona maajabu ya taza mwaka mpya na furaha ya watu. Ni mchanganyiko, wa sherehe na tafakari na hunifanya nijisikie tayari kwa mwaka mpya unaokuja.

Ndiyo, niliwahi kuenda maonyesho ya sanaa marakadhaa na kila wakati ni uzoefu wa kipekee, nikumbuka moja maluumu ilikuwa kwenye ukumbi wa sanaa mjini, nikikagua kazi za wachoraji wa ndani, rangi na hadithi nyuma ya kila kipande ziliwasha hisia fulani ndani yangu. Niliamua kuchukua muda kuzunguka polepole, nikifurahia kila kitu, nikijaribu kuelewa nini msanii alitaka kuwasilisha, maonyesho kama hayo hunipa msukumo na kunifanya nione dunia kwa njia tofauti.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni mchanganyiko, utulivu na maandalizi ya siku. Kwa kawaida, nianze kwa kuamka mapema, kuosha uso na meno, kisha kunywa kikombe cha chai au kahawa, huku nikitazama kidogo nje ya dirisha nikipumzisha mawazo. Baada ya hapo, napanga ratiba yangu, kuandika mambo muhimu ya siku na mara nyingine kusikiliza podcast fupi ya kufunza akili. Kwa kweli, asubuhi yangu ni wakati wa kujikusanya, kutulia na kujiandaa kwa changamoto za siku nzima.

Mimi napanga kazi zangu kwa kuanza na mambo muhimu zaidi ya siku. Kisha kuyagawa kwa muda na kipaumbele. Kwa mfano, nikiwa na miradi kadhaa, huangalia ni ipi inahitaji uangalizi wa haraka, ni ipi inaweza kusubiri, na kisha kuandika kwenye ratiba yangu. Pia napenda kuwacha muda kidogo wa mapumziko kwa sababu husaidia akili kuwa safi na kuzingatia kazi zinazofuata. Kwa kweli, kupanga kunanifanya nijisikie nimepata udhibiti na kupunguza msongo wa mawazo.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya harusi kwa sababu ni siku moja tu inayo kumbuka maisha yote ambapo familia, marafiki na wapendwa wanakusanyika kusherehekea upendo na ahadi ya maisha pamoja. Nikikumbuka vicheko, nyimbo, hata yale masharti madogo madogo ya maandalizi hunifanya nijisikie, furaha na shukrani kubwa Nisherehe inayo changanya hisia nyingi, furaha, mshangao upendo na hata huzuni kidogo ya kuhisi muda unapita na ndiyo inayobaki kwenye kumbu kumbu za moyo.

Mimi napenda rangi nyepesi na tulivu kama kijani cha maua au samawati hafifu kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hunifanya nijisikie utulivu na kusaidia akili kupumzika baada ya siku ndefu. Pia, zinapendeza kuona wakati wa asubuhi jua linapochomoza ndani ya chumba, zikionyesha mwanga kwa uzuri wa kawaida. Kwa kweli rangi nzuri huchangia hisia za amani na furaha ndani ya nyumba.

Kuna kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo haziitafutiki. Kwa mfano, napenda kukumbuka siku tulipokuwa tukicheza mpira wa miguu kwenye kiwanja cha shule baada ya masomo, kucheka bila kujali uchafu wa viatu vyetu. Pia, nakumbuka walimu walio tufundisha kwa njia ya kufurahisha. Tukijifunza jambo jipya kisha kusherehekea mafanikio mandogo pamoja. Lakini zaidi ni urafiki wa kweli tulio uunda. Ile hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa na kushirikiana ambayo bado hunifanya nicheke nikikumbuka.

Mimi mara nyingi natumia wifi nyumbani au ofisini kwa sababu ni rahisi haraka na haina garame ya ziada mara kwa mara. Lakini ukiwa safarini au nje ya nyumba napita kutumia data ya simu hasa wakati nina hitaji kuangalia habari, kutuma ujumbe au kusikiliza podcast. Kwa kweli, ninapendelea kutumia mchanganyiko huu, unanirahisisha maisha na kunifanya nishikilie kila kitu, ninachohitaji bila usumbufu.

Kila siku, napenda kutumia zana chache za kidijiti ambazo zinarahihisha maisha yangu. Kwanza, simu yangu ni muhimu zaidi kwa mawasiliano, ratiba na kusikiliza habari au podcast. Pia, napenda kutumia kompyuta yangu kwa kazi, kuandika na kupanga miradi. Kwa ziada mara nyingine natumia kalenda za kidijiti au programu za kumbukumbu ambazo husaidia kufuatilia mambo muhimu bila kusahau chochote. Kwa kifupi zana hizi hufanya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio.

Mimi binafsi napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko AC. Kuna ile hali ya kufungua dirisha, upepo ukaingia taratibu, ukabeba sauti za nje na harufu ya hewa safi, inanipa utulivu fulani. AC ni nzuri inapokuwa joto kali sana siweze kukataa hilo lakini upepo wa kawaida hunifanya nijisikie kama niko hai zaidi ni kama mwili na akili vinapumua pamoja bila presha kwa mtiririko wa kawaida wa maisha.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi kidogo, kwangu ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki na familia, kuona habari mpya na kupata wazo au msukumo fulani. Lakini pia najijua ni rahisi kupoteza muda sana. Kwa hivyo huwa na mipaka nikijaribu kutumia muda wangu kwa mazungumzo ya kweli na shughuli muhimu zaidi. Kwa kweli, mitandao ni kama daraja, unapoitumia kwa busara, inarahisisha maisha.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na sukuma wiki, hasa ukiambatana na nyama au maziwa lala. Kuna ile latha ya nyumbani, unakula halafu unajisikia umeshikana na ardhi nakumbuka tulipo kula kama familia jioni. Sahani moja katikati, mazungumzo yanaendelea pole pole. Ni chakula rahisi, lakini kina nguvu na kumbukumbu nyingi moyoni.

Kwa upande wangu, napenda kuhifadhi data kwa njia ilio rahisi lakini salama. Kitu cha kwanza ni kupanga vizuri kila faili iwe na mahali pake kwenye simu au kompyuta. Pia napenda kuwa na nakala ya ziada mara nyingi kwenye hifadhi ya mtandaoni au kifaa cha nje. Kwa sababu maisha yana mshangao wake, unajua ile hisia kupoteza picha au kazi muhimu, inafundisha kuwa makini mapema, Inanipa amani ya moyo nikijua kumbukumbu zangu ziko salama.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika mwendo wa kwanza naweza kukaa kimya kidogo nikaoga maji ya vuguvugu alafu nikasikiliza muziki laini au podikasti fupi. Wakati mwingine nachukua chai moto, nikitafakari siku ilivyopita, nini kimeenda sawa na nini nijifunze, huo utulivu mdogo hunirudisha kwenye mizani au kunifanya nijisikie tayari kwa kesho.

Utaratibu wangu wa jioni huwa mchanganyiko wa kupumzika na maandalizi ya kesho. Mara nyingi nianze kwa kuangalia kazi zote za siku zimekamilika. Kisha kupumzika kidogo nikilala kwenye kiti changu nikisoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu. Baada ya hapo, mara nyingine napika chakula kidogo au kunywa chai moto na kushirikiana na familia au marafiki pia mazungumzo ya kawaida Mwisho, nikae kimya kidogo nitafakari, kushukuru na kujiandaa kwa usingizi. Jioni kwangu ni wakati wa kurudisha nguvu na utulivu.

Kwa kusema kweli, napenda chakula cha haraka kwa kiasi tu. Kuna siku ukiwa umechoka sana, kipande cha chips au baga, hunisaidia kumaliza njaa bila mawazo mengi, lakini sipendi kukifanya kuwa kwa kawaida kwa sababu na changamka zaidi ni kila chakula cha nyumbani. Kuna siku ukiwa umechoka sana, kipande cha chips au baga, hunisaidia kumaliza njaa bila mawazo mengi, lakini sipendi kukifanya kuwa kwa kawaida kwa sababu na changamka zaidi nikila chakula cha nyumbani. Chakula cha haraka kwangu ni kama rafiki wa darura.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa taratibu ndogo ndogo ambazo hunifanya nijisikie, furaha na kupumzika kweli. Kwa mfano, mara nyingine napika chakula, ninachopenda, nikitengeneza mazingira tulivu nyumbani, kisha kusoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki, ninachokipenda. Pia, nikipata nafasi, napenda kwenda sehemu za asili kama bustani au kando ya mto nikitembea kidogo, nikifurahia mandhari ya upepo Kwa kweli, likizo kwangu ni wakati wa kujijaza, hisia nzuri na kurudisha nguvu za ndani.

Ninapo jaribu kufanya marafiki wapya, kwanza huwa naanza kwa kuzungumza kwa utulivu na dhahiri, kumisikiliza mtu kwa makini na kuonyesha kuwa nipo tayari kushirikiana. Mara nyingine tunapata kitu cha kawaida, kama michezo, kazi au hobi, kisha mazungumzo kuendelea kwa urahisi. Pia napenda kuwa muaminifu na wa kirafiki kwa sababu unapoonyesha ukweli na heshima uhusiano huanza kwa msingi mzuri. Kwa kweli, kufanya rafiki ni mchakato wa polepole lakini wenye furaha kubwa unapofanikiwa.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni ule wa kupanga muda kwa ufanisi zaidi. Mara nyingine napata kazi nyingi kwa wakati mmoja na nikajikuta nikitumia muda mwingi kupita kiasi kwenye kitu kimoja ni kisahau vingine. Ningependa pia kuimarisha ujuzi wa kuzungumza hadharani kwa sababu ingekuwa rahisi zaidi kueleza mawazo yangu kwa watu wengi kwa uhakika na kwa uhuru. Kila hatua ndogo ya kuboresha hizi, ndizo zinazo ongeza uwezo wangu kazini na maisha kwa ujumla.